Natumia kompyuta kwa kazi za utafiti za kitaluma, kwa kutengeneza na kuhaili maandishi na pia kwa kusoma na kujifunza mambo mapia kwenye mitandao. Pia ni chombo muhimu kwa kuwasiliana na watu kupitia barua pepe na mikutano ya video na wakati mwingine kwa ubunifu wa kisani sana, uchora wa dijiti au usanifu wa mawasiriano. Kwangu, kompyuta situ kifa cha burudani ni zana ya kukuza ujuzi kufanya kazi kwa ufanisi.

Napenda suruali za kisasa, zinasimama vizuri, zinatoa uhuru wa harakati na zinafanana na maisha ya kila siku. Hata hivyo, wakati mwingine napenda kuvaa, sketi fupi fupi ya ndefu kwa matukio maalum. Au wakati ninahisi mabadiliko. Kwangu, suruali ni rahisi na ni ya vitendo lakini sketi inanikumbusha urembo na utamaduni.

Nina jikinga na jua kali kwa kutumia kofia yenye uwazi mkubwa, koti la jua lenye, SPF, na kutumia losheni ya kukinga mionzo ya jua, kila nikienda inje. Pia nina jipendelea kukaa kivulini hasa wakati wa saa zenye jua kali, na nina kunywa maji mengi ili kuepuka kupoza kwa joto. Kwa kweli, jua linaweza kuwa hatari. Hivyo tahadhari kabla ni bora kuliko tiba.